Naam kumbukumbu ambazo ninazo nzuri za shule ni pamoja na kufanya masamo ambayo ninayapenda zaidi kucheza na rafiki zangu michezo ambayo ninaipenda zaidi kufanya vizuri katika mitihani na kutuzwa na kukaa na walimu na marafiki wangu ambao ninawapenda sana.

Mafanikio ambayo nimepata kazini ni pamoja na kujifunza mambo ambayo sikuwa ninayajua hapo awali pia nimepata kujielimisha na kukaa na wenzangu hivyo imenisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo pia nimepata fursa ya kukutana na watu mbalimbali na kujifunza kutoka kwao.